Kwa upande wangu, kipindi cha televisheni ambacho na kipenda ni kipindi cha mpira, kutazama mpira wa miguu, lakini pia kutazama kipindi cha wanyama, kwa wanyama mbalimbali pamoja na mbuga za wanyama, wanyama twasema wild life, lakini pia kwa discovery science yote hivyo napenda kuvitazama bila kusahau taarifa ya habari yote hivyo napenda kuvitazama.